Niliamka asubuhi saa kumi na mbili, nilienda kufanya mazoezi, baada ya kumaliza mazoezi hayo, nilirudi kwa nyumba, nikaoga asubuhi, kisha kuoga, nikatayarisha kiamsha kinywa, nilipika muhogo, na nduma, nikaukunywa kwa chai. Leo sikuenda kazini kwa vile leo ni siku ya wikendi. Nilipanga ratiba yangu ya mapumziko na pahali pa kutembea hadi siku hiyo iishe. Nilihisi vyema asubuhi ya leo kwa vile akili yangu iliweza kuwa na mawazo mazuri.